Mimi pamoja na wafanyekazi wenzangu huongea kwa lugha ya upole luge ya upole lugha ya adabu. Lugha inapeana heshima kwa kila matendo tunayofanya kwa sababu tunataka hiyo heshima ipeanwe kwa kila mtu kwa kila mfanyekazi na pia kwa mwenye kazi.

Napenda upepo kuliko AC kwa sababu upepo unaipata bure. Sihitaji kutuoa pesa yoyote. Sihitaji kuchajiwa chochote naipata bure. Ilhali AC lazima niinunuwe ama niite mtu anayejua ku kuinstalli akuja aieke. Kwa hivyo.

Napenda kusoma kwa sababu bado niko chuo kikuu napenda kusoma na lazima ni some. Na lazima ni some. Nikiwa katika darasa lakini nikiwa darasani bado mi huandika huandika kwa vitabu. Ninapofunza mi huandika chochote nahitaji kujua.

Nenosiri naiweka salama ya huwa naiweka katika google nai inajiweka katika google ama niandike kwa kitabu changu changu ninacho ninacho nyumbani naiandika ilijifiche ama katika google.

Haa naweza sema napenda kuamka mapema. Ilhali pia mimi napenda usiku sana napenda kukaa hadi masaa nane usiku huko But pia bado kuamka mapema napenda kwa sababu naweza amka saa kumi asubuhi.

Naam napenda chakula kitamu kwanza ambayo imeundwa na mamangu ama mzazi aliyesomea upishi anajua kuunda chakula kitamu sana kwanza akiunda ugali ama aunde aunde aunde wali anakiunda kitamu sana kitamu sana.

Ndiyo na ee mimi hupiga picha karibu kila siku. Mimi na marafiki zangu tunapenda kupiga picha sana sana sana, kwanza ambapo tuko na smartphone tunapenda kupiga picha sana kila mahali tuendapo tukienda pahali papya ama pahali mpya tunapiga picha. Kila mahali tunaenda tu lazima tupige tu.

Mimi hupumzika labda kinacho nifanya nipumzike. Ni mziki. Na mazoezi mazoezi pia mazoezi za mikono za miguu nilijifunza hii wakati nilianza kukwenda gym. Hapo ndo nili jifunza. Humaliza muda labda kama ni masaa masaa sitini masaa sitini mimi humaliza masaa sitini nikisikiza wimbo ama nikifanya mazoezi. Baada ya kusikiza mi husikia vizuri, nimetulia, roho yangu inapiga vizuri, kila mahali nimetulia.

Naam napenda kukunywa maziwa kwanza ile ambayo imetoka kwa ngombe. Yenye imesha kamuliwa hiyo naipenda kabisa. Ama ile ya kampuni ya kampuni labda siikunywi kila siku but napenda pia ile ya kampuni But yenye nakunywa kila siku ni hiyo ya kutoka kwa ngombe hiyo ama ya mbuzi.

Tumejifunza kuvumilia kwanza imenisidia kabisa kwasabu kazi yote unapofanya kitu ya kwanza ni uvumilivu. Na kufuata maelezo ambapo lazima ufate maelezo yako vizuri. Na hiyo ndo kimenisidia kwa kila kitu nimekua nikifanya.

Napenda filamu mingi wa kadha wa kadha kuna zile za mashetani napenda filamu za mashetani yenye inahitaji kuna zile za uchunguzaji napenda za uchunguzaji wanapochunguzana ama mapolisi wanapochunguza wezi but napenda filamu mingi mostly zile za marekani napenda filamu za marekani sana marekani na wakorea pia.

Leo hali ya hewa leo kuna mawingu na upepo inakaa mvua inakuja inataka kunyesha but ilhali at least joto imeshuka joto imeshuka kuna baridi baridi but na jua inawaka kiasi nimevaa nimevaa shati kwa sababu ya hii hali ya hewa na hii hali ya hewa naipenda kabisa naweza taka ibaki hivi peke yake.

Napenda napenda mchezo wa rugby lakini si ya kimarekani napenda timu ya Kenya timu ya Kenya de simba simba simba timu la kenya napenda kwanza anaitwa George Owuor. George Owuor ni mchezaji tuliwahi soma na yeye huko chuo kikuu. Nampenda na nahisi kwanza alivyocheza katika world cup na ni wazuri sana nawezataka kuwaona wakishinda tena.

Aah nam mimi mimi hupiga mazoezi kila siku But mimi huanza na kukimbia asubuhi. Nakimbia masaa moja na kisha ndo nikiende jimu Jim ni bebe machuma. Kisha nioge He alafu jioni jioni nitaenda kucheza spoti la mpira nicheze mpira kidogo. Masaa kumi hivi nicheze mpira. Nao mazoezi hunibamba sana hunifurahisha. Kwanza ninavo toa jasho linanifurahisha sana.

Mimi hununua vitu dukani. Ama niende kwenye supermarket ambapo ni Naivas Lenye ziko karibu na sisi ni Naivas But mostly lakini sisi hununua dukani. Ama kwa wale ya mama wa vibanda mwenye wana wakona vibanda ndogo ndogo hapo ndo tununua vitu viungo chakula. Vikombe kila kitu nye tunaitaji tunapatanga hapa.

Mimi hupenda kukaa sana sebuleni kwa sababu sebuleni kuna viti ambavyo ni rahisi kukalia kuna televisheni ambao mimi nakaa nikiona kuna network ya yenye natumia huku na kuna hewa safi inayoingia kwa sababu ya mlango. Mimi nikika sebuleni nasikia tu vizuri inanifanya nifurahie inanifanya neza kaa masa mingi sana kwa maana najipenda sana.

Ningependa sana kujifunza kuhusu teknologia mpya mpya ambapo vile televisheni inatengenezwa, vile simu inatengenezwa, vile vitu mingi za tengenezwa hata friji ningetala kujua vile zina tengenezwa. Hio ndo kitu mpya ningetaka kujua kufanya.

Wakati niko na wasiwasi mimi hukaa peke yangu ninywe maji yakunituliza roho nikijaribu kutuliza vile moyo wangu unapiga naweza kukimbia nitoke niende nikakimbie ama niende tu nika niende nikafanye mazoezi yangu pole pole nikijaribu kutulia ama nisome kitabu juu napenda kusoma.

Nimejifunza ni muhimu kuheshimu kila mtu sababu uwezi jua ni nini mtu atakupea ama ni nini mtu ako nayo ama ni nini ama ni wapi utamuhitaji tena so nilijifunza ni vizuri kuheshimu kila mtu.

Unavyojua mimi napenda basketballi So kiatu nikonayo ni napenda jordan. Napenda michael jordan So napenda jordan sana sana sana sana So nikona viatu jordan one nakipendelea sana Jordan one za kalanyekundu. Za rangi nyekundu na zipe.

Mtaa wangu napenda vile kuna miti kuna miti kila mahali kuna nyasi na mvua hunyesha watu watu ni watu wenye wa starehe watu watulivu watu ambao wana maneno napenda vile pia vile shule iko karibu hospitali kila kitu hakuna kitu sipendi kuhusu mtaa wangu.

Naninapofurahia nikiwa nyumbani ee nakunywa nakunywa pombe nakunywa maji ee na nakunywa maziwa. Ama nikifurahia sana naeza hata chinja kuku nikule. Kwa sababu si ni nyumbani kwangu ama ama nafani fanye nini.

Naam unaishi place pahali ambapo tunaishi yambo ni machocheni. Kuna mtu. Kuna mtu ambapo mto unaoleta unatoa maji kila mara kila mara. Hapo ndo ambapo pahali ata tunaogea. Tunatuoa maji ya kunywa. Maji safi.

Huwa napendelea kitanda kigumu kwa sababu kitanda kigumu ndicho kinachonyorosha mifupa kinachonyorosha mwili. Ndipo sasa mtu hawezi umwa na mgongo kwa sababu ya kitanda kigumu. Kitanda kizuri shida ni hata ukilalia inaletanga shida mingi mara shingo inakuuma So mimi napendelea sana kitanda kigumu.

Mwana biashara hodari ni yachompani labda ni Elon Musk. Yeye ndo mtu tajiri kabisa duniani mzima. Anafanyanga vitu za kiajabu ajabu. Alienda, alieza kununua Twitter. Ye alini, alinunua Twitter bilioni arubaini. Nampenda kwa sahabu, yeye akiamua, akieka akili yake kwa jambo ye hulitimiza. Na najihisi yeye, ndo mfanyi biashara mwenye ameweza kujitajirisha mwenyewe. Bila bila bila bila kutegemea wazazi wake. Pesa za la wazazi wake ama utajiri wa wazazi wake.

Katika jamii langu sisi tunashiriki ACK yaani anglican church of kenya. Wanajamii wetu huku wanapenda hilo kanisa sana sana huku tunashiriki kwa sababu mungu ametutendea maneno mingi mungu ametusaidia sana na kama jamii lazima tumshukuru kwa maneno yote ametutendea.

Barua pepe siwezi sema na ingoja mara ngapi mara mingi. Mara ka kumi kwa siku kwa sahabu mimi hufanya kazi mingi sana huku mtandaoni. Nalazima niangalie baruapepe yangu kila mara kila mara kwa sababu siezi jua ni masaa gani nitatumiwa kitu nayo hitaji ama kuna kitu itakuja. Kazi yoyote itaniletea.

Kabisa napenda kuangalia manyota. Kwanza tulivyofunzwa kuwa nyota zingine ni dunia lingine. Usiku mara wa katha wa katha sisi huenda kulala kwa nyasi. Kisha tunaangalia nyota wa katha wa katha kwa sababu zimejaa angani. Tunaziangalia. Tukijaribu kuangalia lenye zinasonga na lenye haliso.

Mboga tunayopenda kula sisi tunapenda kula sukumawiki sukumawiki ni tamu sana ama kunde. Sukumawiki inayo changanyishwa na kunde. Hizo ni chakula ninazopenda ukipata sikumawiki kunde. Kisha uongeze ugali. Ugali ugali ni mahindi inayosiagwa.

Haa mtu mwenye heshima utaratibu na anayeaminika anaitekeleza mahitaji ambapo anazofanya ambaye hana uongo hana uongo mingi hana uongo anataka kufanya kitu nzuri kwa jamii.